Ya na wafahamu sana majirani zangu maana huwa tunaishi vizuri hatujaikuwa na ugomvi mda akiwa na shida yote inakua nirahisi kuamuaproach mwenza kena kumuomba msaada kwa huwa tunafahamia na vizuri sana na majirani wangu.

Mafunzo ambayo nigependa kupata kazi ni Mafunzo kuhusu utumiaji wa Teknoloji mpya yani imana saa hii jinsi mfumo wa dunia unavyoenda mambo yote yanabadilika inakuwa ni Utumizi wa Teknoloji mpya kuwa hiyo ndo mafunzo ambayo ningeyapendelea kuyapata.

Timu bora ya ragmi Maregani ni Nuran Free Jacks Mpaya yameebuka kwa timbora sana huko kwenye mpira wa rugby ni cheza yao mikuu timu mzuri na mchezaji wangu bora ni johnson ambaye amekuwa ni kiungo muhimu kwenye hii team mana amekuwa mwaka fumbiri ishirini na tatu aliweza kutuzwa kama The best prayer of the year kwa sababu alikuwa yeye ndo top scorer.

Ndoto yangu kubwa kwa maisha ni kuja kuwa mtu ambayo amefanikiwa kwa maisha. Yani being wealthy, iyo ndo ndoto yangu kubwa kabisa ya maisha. Iwe naeza kukimu maitaji yangu bila kustragol. Iwe naeza kuwatunza wanangu bila changamoto zozote, waishi maisha mazuri. Niweze pia kuwasaidia wazazi wangu. Na pia kujiendeleza kikaria niweze kupanda cheo. Iyo ni moja ya ndoto zangu kubaza maisha.

Zawadi nzuri ambayo nimewai kuipokea ilikuwa ni Zawadi ya saa na ilikuwa kwenye battery yangu Nileweza kupewa iyo zawadi na rafiki yangu kwa iyo ni moja wapo ya Zawadi nzuri ambayo nimeweza kuipokea kwenye maishi yangu na nilithamini sana iyo saa mpaka siku za leo hata kama iliharibika lakini it was one of my best presents.

Mi huwa napenda sana chakula kitamu yaani I'm sweet tooth kama vichokreti chokreti hivi viperemende yaani huwa napenda sana vyakula vitamu maana huwa ina boost mood ya mtu kama ukila hiyo chakula ka mi mfano mi hua Nasikia tu ziko very refreshing na nasaidia kuboost mood kuongelea sukari mtu.

Malengo yangu ya kikazi ni kufanya kazi na wenzangu Kwa ushirikiano mzuri bila kuwa na migogoro yoyote na pia ni na malengo ya kujiendeleza kikaria yaani ni grow kikaria ni pande cheo Sitaki kubaki kwenye sehemu mooja sana kwenye mda mreko ni na malengo ya kujiendeleza kazi yaani ni pande cheo yaa.

Nikiwa pamoja na familia yangu, huwa tunapenda tukae chini, tuandae vyakula, tule, hafu tukisha maliza mambo na kula hila mtu ameshiba. Tuweza kaa chini sasa tuanze kushare story mwapigia tu story hapo na kukumbushana vitu vya zamani Yani ile kuspend time pamoja ni mkiliwaza yaani ndio jinsi ninavyopenda kuspend muda na familia yangu.

Mambo mapya huwa anapenda kujifunza kutoka kwa watu wengine iliani nikiona mtu anafanya kitu na nikipya kwangu sikielewe huu ina kuwa ni rahisi sana kukishika na ukielewe zaidi na ambapo penye ambako sijaelewe vizuri huwa naenda kwenye mtandao najaribu kugugle nione hapa ni nini kilikuwa kifanyake.

Somo ambano niloripenda sana shuleni lilikuwa ni somo la biashara yani business study Nilipenda sana hilo somo mana nilikuwa linanifunza jinsi ya kuhishi entry life situation day in case umebata business opportunity unafawe handle Koon ilitokea kupenda hilo somo sana mana ingekua ilikuwa ni rahizi kuliveti na mambo ni nendelea dunia.

Ya mda mwingine huu naeza pata nimepiga picha nzuri na imenipendeza Kuo unapata nimeipost kama story ama status pare kwenye Pej yangu lakini si mara kwa mala Napata ni mara moja moja tundo nimepost hizo picha na eza posti leo ikachukua mda mwingi kabra ya mimi kuposti tena iyo picha.

Hapo kwenye michezo ya ubao mimi huwa si fan sana lakini huwa napenda kutazama wenzangu ambao wamebobea kwenye hiyo michezo wakicheza mimi huwa si fan ya michezo ya ubao huwa sipendi kucheza hio michezo.

Ya given a chance ningependa kurudi ujana Maana nikiwa huku kuna vitu vingine nilikuwa naambiwa na vipuuzia kumbe ngekuja kukua part ya kufigure out tu maisha yangu ya future so ningependa kurudi ujana niende nirekebishi yale ambayo niliyapuuzia na yakaniponza koo ningependa sana kwa.

Yeah mimi huwa napenda kula popcorn sana mwanzo huwa naprefer zile popcorn zenye nimejipikia mimi mwenyewe nanunua yale mahindi then nakuja nazitayarisha mwenyewe huwa spendi zile za kununua maana wakati napika hizo popcorn hiyo sauti tu venye mahindi yanapop huwa inanifraisha sana na yakiiva unapata yametoka vizuri huwa nafraia sana kuyala.

Ehe mi kwa mambo ya picha huwa napenda sana kupiga picha yaani. Napiga picha mara kwa mara nikiona nimekaa vizuri umevaa nguo umependeza tayari huwa napiga picha kukumumiret hiyo moment maana picha muda mwingine huwa zinatumika kuliwaza mtu unawezapata ume Kasirika ama umeboeka lakini ukipitia picha zako hata za kitambo muda mwingine unapata zinakufariji kwa hiyo mimi huwa napenda kupiga picha sana.

Yeah, mimi huwa napenda hesabu lakini si saana lakini huwa naprefer zile hesabu zinahusiana mambo na pesa, kama zile za business study mambo na cash book nini hizo ni hesabu ambazo mimi huwa napenda kuzihandle hesabu zinahusiana mambo na pesa.

Mimu hua napenda kunywa chai, muda mwingi sana kushinda kahawa. Na huwa napenda kuiandaa wakati wa asubuhi. Nikishaamka nijitayarishe Nikimaliza naandaa chai yangu na wakati ambapo naandaa hiyo chai Huwa natia majani, mdalasini, iliki, cloves, yaani ile kuleta hiyo aroma Sinamon, ndo wakati ambayo nakunywa, feel to your feeling. Na huwa napenda kunywa chai yangu kwenye eneolangu la kukaa ama kwenye sitting room. Na wakati ambapo nakunywa, hiyo chai. Yani huwa inanipa a serin moment. Yani kumetulia, unafeel tu akili imetulia. Iko kwenye uturi.

Wakati wafuraha kwa mfano kama nimepata mafani kio fulani nilikuwa nimepiga dili fulani na limengiana huwa najifurahisha kwa kujipikia chakula kitamu ambacho mimi Ninakipenda najipikia vizuri hicho chakula na wakati napika unapata hata nimeeka hapo mziki kwenye radio Unapiga tu hapo meanwhile mi naendelea na mapishi yangu alafu nikimaliza na kula vizuri na shiba kwayo ni jinsi ni nayo furahia mimi.

Yaa nimewai kutembea ziwa la victoria kwenye eneo la homa bay uko nilienda pande za homa bay kwenye ziwa la victoria na hayo manthari yalikuwa ni mazuri sana maana yametulia na hakuna sauti za flamingo hapo ziki ukereo kelea kwa hayo maeneo yalinipendeza sana.

Tugawa pamoja na wafanyi kazi wenzangu huwa tunawasiriana kwa kutumia program ya mawasiriano ya WhatsApp. Unaeza mtumia mtu tumbe kwenye WhatsApp yake na kakujibu. Pia unaweza mtumia tu message ya kawaida kama njia ya kutumia mawasiriano. Ukimposa hapo pia uneza mtumia email. Utampata na utaweza kupitisha ule mjumbe amambo ulikuwa unataka umfikie.

Nilikuwa napenda sana kufanya ile michezo ya kupika pika. Unaenda unachukua unga ndani unaanza kupika. Hata kama hupiki kutumia moto yaani unapika ni tuile mnajifanya ni kama. Hicho chakula kimeiva mnaanza kukila lakini nikibichi kwa nilikuwa napenda kupishi upishi. Kama mchezo nikua mtututoni. Hicho chakula kimeiva mnaanza kukila lakini nikimbichi kwa nilikuwa napenda kupishi upishi. Kwa atapenda kutetumio kutengeneza watoto So pia hio ni michezo ambayo niliweza kuicheza utotoni.

Huwa napenda kusoma maoni ya watu kwenye mitandao maana Ukisoma maoni ya watu kwenye mitandao itakupa fursa ya kuangalia je hawa watu wanafikiria vipi kuhusu jambo fulani kwa huu alnapenda sana kusoma maoni ya watu pia niangalia their point of view wanasemaje kuhusu hilo jambo.

Nguvu zangu kazini huwa ni ile ya kukua flexible me nikiwa kazini huwa niko flexible na adjustable In case of anything ukiniambia fanya iki Nina uwezo wa kufanya fanya iki Nina uwezo wa kufanya Huwa sina ubishi mwingi so hiyo ni one of my strength nikiwa pale kazini na pia kuweza kukontrol hasira yangu. Iyo ni one of my strength.

Programu ambazo nazitumia mara nyingi ni program za whatsapp na huwa natumia kupitisha ujumbe, maybe kumtumia mtu message ama kumvideocall kama nataka kumuona huwa natumia program ya whatsapp Aya huwa pia na tumia program ya tik tok Nikitaka kufwatilia mamba ambayo yanaendelea kwa mitandao huwa na tumia program ya tik tok na marachache tu ndo wa umezanipata na tumia program ya facebook.

Wanyama ambao nawapenda, ni wale wanyama wa kufugwa nyumbani kwa mfano mbuzi, ama ata umbwa. Wale wanyama yani mtu unaezafuga tu kwako nyumbani ndio wanyama ambao mimi nawapenda sana. Kwa mfano umbwa uki mfuga umbu hapo utamtumia vizuri maana atakuwa hapo kama mlinzi wa kulindia vitu zako kwa ndio wanyama ambao mimi nawapenda.

Huwa napata habari kwa kuangalia kwenye mtandao maybe yaliojili na search naona. Ama pia unaweza pata mambo mengine yapo kwenye mtandao kuwa ndio upate hizo habari. Unajaribu kusikiza watu wa eneo hilo wanasema kuhusu nini. Mamba ambayo watu wengine wanayazungumza kutoka hapo pia unaweza pata umepata habari. Ama pia naweza patana na gazeti kwenye harakati za kusoma gazeti langu napata hizo habari.

Yaa mi huwa nahifadhi sana vitu vyangu vya thamani maana hicho ni kitu muhimu sana kwenye maisha yangu kwa huwa napenda kuhifadhi vizuri hivyo vitu ama hicho kitu sehemu ambayo incase niwe nakihitaji itakuwa ni rahisi kukipata na kukitumia.

Kipaumbele cha mawasiliano kwenye simu za kazi ni kuhakikisha kuwa mnafanya kazi na wenzako kwa ushirikiano unampa mwenzako mda wake wa kuzungumza unamsikiza vizuri Anachotaka kukiwasilisha ndo Unaweza kujibu pia si ati mtu yaongea tayari wewe Wamkatisha bila kusikiza pointi yake vizuri kwani hiyo kufanya kazi kwa ushirikiano unamsikiza mwenzako ili upate ule ujumbe wake wenye yeye alikuwa nao.

Na mkumbuka mwalimu mmoja hivi anaenda kwa jina la mwalimu kaya ambaye ni alikuwa ni mwalimu wangu nikiwa shule ya msingi huyu mwalimu alieza kunisaidia sana kuna wakati ambapo nilikuwa Napitia wakati mngumu nyumbani sehemu ya kuishi lakini alieza kunistiri mpaka nikaenda kuishi kwa teachers quarter Nikasoma mpaka nikahitimu shule ya msingi kuwa namkumbuka sana.

Kifaa ambacho teknolojia ambacho siwezi ishi pasipo ni simu janja yaani Smartphone maana hicho kifaa ni cha muhimu sana maana huwa kinasaidia kwenye mawasiliano labda unanataka kuwasiliana na amilia labda kwa umbali sana waeza wa video calli ni ni Kwa sim janja ni kifaa mba cho chenye Siezi ishi bila ya, ikifika pia ni kwenye masomo Waweza tumia iyo simu, kufanya mambo yako, kwenye burudani weza downloadi miziki, tu nasimu na unaskiza kwa hio simujanja ama smartphone ni kifaa cha mkufanya.

Jioni kabla nikishamaliza kula chakula changu cha jioni huwa naingia bafu ninaoga ili kuweka mwili wangu sawa Nikishamalizana na kuoga natengeneza kitanda changu vizuri ili niweze kulala sehemu nadhifu Alafu kabla ya kulala sasa naomba mwenyezi mungu anijalie usiku mzuri ndo Najipumzisha.

Changamoto ninazozipata ni kama zifuatazo usawa wakati ya kazi na maisha binafsi unapata Nikobizi sana kazini hata ule muda wa kukaa na familia unako saa unaeza pata pia umekumbwa na msongo wa mawazo Kwa sababu muda ambao nimepewa kukamilisha kazi Hautoshi unapata majukumu ni mengi na muda wanye umepewa kukamilisha majukumu ni mchache haya kuna migogoro, kati ya wafanyikazi upate tu ile mawazoeno yajaingiana kuwa unapata mnafikishiana Pia kuna changamoto za ukosefu wa raslimali Kwa mfano unaitaji vifa vya teknolojia kufanyia kazi na hivyo vifaa vi.

Mwezi wa mwaka ambao na upenda zaidi ni mwezi wa disemba ya ni mwezi wa kumi na mbili Mana huwa ni mwezi ambao umejaa sherehe nyingi sikukuuzi ko nyingi hafu Pia ni mwezi wa kuangalia je mipangilio yangu ambayo nimelikuwa ni meipanga ya mwaka nimetimiza ayo mawazo yangu ambayo nilikuwa niyafanye Je, yale malengu ya mitimia Kuhuwa ni mwezi wa kujipima pia uone kama malengo yako umeyatimiza.

Mara ili kupata marafiki wa afya mi huwa naangalia najaribu kuhili muanzisha kwa conversation uone kama idea zenyu maybe zina match ama je, kuna malengo yenye mko nayo yenye yanafanana. Ukipata yanafanana ama you can share anything hiyo huwa ni rahisi kuunda marafiki wa.